Apana mimi huwa sigawanyi taka zangu Huku mara mingi taka huku kwetu mara mingi taka huwa hazigawanywi wale ambao labda watagawanya taka ni wale watu ambao watakuja kuzichukua kuenda kuzipeleka mahali ambapo huwa zinatupwa lakini sisi huwa tunatupa tu taka pamoja tu huwa tunatupa taka pamoja iwe ni vyakula iwe ni plastiki taka zote huwa tunatupa pamoja.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu, kwangu jambo la dini ambalo ni muhimu ni mwenyezi mungu tu mimi ni naamini kwa mba mwenyezi mungu yupo na anawezo na yupo na yeye ndiye ambaye aliniumba Lakini ya mambo ingine labda ya kanisa mambo ambayo labda kanisa Sisiamini kanisa sana mimi naona kama kanisa tu ni la kuwachezea watu Lakini mimi najua kwa mba na naamini kwa mba mwenyezi mungu yupo kwa hivyo mimi jambo la dini ambalo ni muimu kwa mungu ni mwenyezi mungu Naamini kwa mba yupo na ninaamuamini na ninaamini uwepo wake katika maisha yangu.

Ushauri ambao ni ngempa mtu ambaye anaanza kazi ni kwamba uipende kazi yako na ufanye kazi kwa na moyo wako wote usije ukafanya kazi ili tu ufanye unapenda kazi ambao unaifanya hatakama ni kazi ambayo ni ya kuandikwa, upende kazi yako na ukipenda kazi yako nayo utafanya kazi vizuri na unafanya kazi ukijua kwamba pia kazi ambayo unaifanya ikiendelea kukua nanyi pia mnakuwa pamoja kazi ambayo unafanya ikiendelea kukuakubwa nawe pia unaendelea kukua nayo kwa hivyo unapenda kazi yako na kuifanya na moyo wote.

Tatizo linapotokea kazini jambo la kwanza ni kujua chanzo labda cha tatizo hiyo tatizo ile ni kujua chanzo chake na na pia baada ya kujua labda chanzo chake ni kujua kwamba kama ni tatizoa ambalo leo naweza kusuluisha na kama ni tatizo ambalo naweza kusuluisha ni nafanya haraka na kusuluisha tatizo lile na pia kuhakikisha kwamba nimesoma kutokana na labda tatizo hiyo hili lisije likajirudia tena.

Ninapenda chakula chenye mafuta lakini tena sii kile chakula ambacho labda kimepikwa kwa mafuta mengi ninapenda chakula ambacho mafuta tuye niya kutosha sii mafuta mengi na pia si kidogo ama yani sii hakuna ninapenda chakula ambacho kina mafuta ni kitamu lakini pia sii mafuta kwa wingi mafuta tu ambayo ni ya kiasi kiasi tu kidogo kiasi ambacho kinafaa sii mafuta mengi ambayo wala mara mengi Chakula kiwa na mafuta mingi mtu usikia labda kutapika hivi Chakula tu ambacho kina mafuta ambayo ni ya natosha mafuta ya kiasi kidogo.

Mimi ninaependelea mahali ambapo pana kimya, sipendelei kelele nyingi sana Najua labda haiendanishi na ile ambayo, labda inatarajiwa na mtu wa miaka angu Lakini maramingi mimi ninaependa mahali ambapo ni pa kimya Hata nina popanda hata gari, sipendi zile gari ambazo zina piga kelele zile ambazo tunaziita nganya uku Kenya Mimi ninapenda mahali ambapo pametulia Hata zile gari nimi utafuta gari tu ambayo kama ni wimbo, wimbo tuwa kiasikidogo sizi lekelele Kwa hivyo mimi ninapenda mahali ambapo pametulia tu.

Sherehe ambayo ya mara mingi huwa inanipendeza nani sherehe ambayo huwa ninaingoja sana kwa sababu ni mara moja tu kwa mwaka ni sherehe ya Sikukuu ya krisimasi ni sherehe ambayo ninapenda sana kwa sababu ni sherehe ambayo Unapata kukutana na familia, mnapata kula pamoja, mnaenda hata kutembea pamoja nani sherehe ambayo mimi ninaipenda sana na inanipendeza sana na ambayo mimi huingoja sana kila mwaka.

Marafikizangu mimi maramingi ninapenda tuku kuketi hivi na labda kuongea mimi ninapenda kuongea ama kuongea sana sana zile jokes kutaniyana mimi ninapenda sana hivu na nikipata hile rafiki ambayo munaeza Labda kutaniyana mna joke na yeye na labda na nyinyi wote munelewa kwamba ni mchezo tu ya ni hatachikulia serious ninapenda hivo ama kutembea mna tembea pamoja kuzungumza Ivo ndiyo mimi napenda, iyo ndiyo mimi napenda sana sana kufanya na marafikizango.

Mimi kwa sasa kwa sasa ninatumia wi-fi kwa sababu niko nyumbani lakini wakati ambapo labda siko nyumbani na niko mahali ambapo hakuna wi-fi mimi hutumia data ya simu. Kwa hivyo naweza kusema kwamba mimi hutumia zote ni mimi hutumia wi-fi na mimi hutumia data ya simu kulingana na mahali ambapo niko.

Mimi hula popcorn lakini siezi nikasema kwamba mimi ninapenda kukulakula popcorn. Siipendi sana kula popcorn. Nikila popcorn kwa wingi huwa ninasikia kwamba Imeisha utamu, huwa inani, huwa inafanya nichoke. Kwa hivyo hata, hata kununuwa popcorn ni ngumu mimi ninunue popcorn kwa sababu siipendi sana. Labda ule wakati ambapo labda ninaenda kwenye sinema ndiko ninaeza enda kununua, naeza nunua popcorn.

Watu ambao wamenifundisha mambo muhimu ni watu wengi nii naeza sama ni watu wengi Niki anza labda na wazazi wangu wamanifundisha mambo mengi muhimu mambo ambayo ni natumia hadi sasa Pia walimu wangu shuleni pia siwezi nikasema Hakuna mambo ambayo wanifundisha pia wale kule walifundisha mambo mengi na pia watu wengi kwenye mtandao mimi ni mimi ujaribu kipitia pitia vipi watu wengi ambao wanapeana mawaidha Kwa hivyo nina watu wengi sana ambao wamenifundisha mambo muhimu.

Mimi ninapendelea labda baridi sipendi joto saana Mimi ni huona kama kama baridi huwa inafurahisha kuliko kuliko joto Kwa sababu hata ni wakati ambapo nimetulia pia ninapenda Labda kunywa hata maji ambayo ni baridi kabisa ama mimi ninaweka zile ice cubes na ninapenda hata vitu vibaridi ama ice cream ninapenda sana Kwa hivyo naweza nikasema kwamba mimi ninapenda baridi.

Mimi huendesha baisikeli na ninapenda kuendesha ninapenda kuendesha baisikeli siwezi nikasema sipendi Lakini labda kwa kwa sasa ama off late sijakuwa nikiendesha baisikeli sana lakini ninapenda kuendesha Nikipata muda mimi hujaribu kuendesha baisikeli kwa kwa raha tu.